Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda hasa juisi ya chungwa au maembe napenda kunywa nyumbani au nikiwa nje na marafiki. Ladha yake ni tamu na huburudisha sana hasa wakati wa joto. Hunifanya nijisikie vizuri na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ni wakati nilipokuwa nacheza na rafiki wangu jioni baada ya shule. Tulikuwa tukicheza mcheza wa mpira na kukimbia hadi jua linazama. Marafiki na ndugu tulikuwa karibu na kilichofanya kumbukumbu hiyo kuwa maalumu ni furaha na uhuru tulio nao. Nikikumbuka mambo hayo hunihisi furaha na utulivu mkubwa.

Rangi nina yoipenda zaidi ni blue inanikumbusha utulivu wa anga na bahari na hunifanya nijisikia nikiwa mtulivu na mwenye mawazo wazi Nina baadhi ya nguo na vifaa vya rangi hii kwa sababu inanivutia sana mara nyingi naiona rangi hii angani majini na kwenye mavazi ya kila siku.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ya aksheni kwa sababu ina msisimuko na hadithi yenye mvuto. Nakumbuka mara ya kwanza niliyoitazama ilikuwa nyumbani na rafiki na walifanya nipende aina hii ya filamu. Filamu hiyo ilinivutia kwa wahusika na matukio yake. Hiyo ningependa kuiangalia tena kwa sababu hainichoshi.

Napenda kununua nguo na viatu zaidi kuliko vitu vingine. Hii ni kwa sababu napenda kuwa nadhifu na kujiamini ninapokua nje au kazini. Pia napenda kuchagua vitu vinavyoendana na mtindo wangu na vinavyodumu kwa muda mrefu. Kununuwa nguo na viatu hunipa furaha na hunisaidia kujieleza kupitia mtindo wangu wa mavazi.

Wakati umeme unapokatika mara nyingi, hutumia muda huo kupumzika au kufanya mambo yasiyohitaji umeme, naweza kusoma kitabu, kusikiliza radio au kuzungumza na watu wa nyumbani. Ikiwa ni jioni huwasha mshumaa au tochi kwa mwanga, pia hutumia mda huo kupanga mambo au kutafakari kimya kimya.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Nilihamia sahemu nyingine kwa sababu ya kazi na fursa tofauti za maisha. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado pana nafasi kubwa moyoni mwangu. Kwa sababu, kwanza kumbukumbu za utotoni, familia na marafiki. Ninapopata nafasi hupenda kurudi pale kwa mapumziko na kuungana tena na watu wa nyumbani.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa na sherehe, ndogo na familia na marafiki. Tunakula chakula pamoja kucheka na mara nyingine pia kufungua zawadi. Wakati mwingine napenda pia kwenda kwenye mahali maalum au kufanya vitu vipya kinachonifanya nijisikie furaha. Kusherehekea hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kushirikiana na wapendwa wangu.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu na afya katika jamii napenda kila mtoto awe na fursa ya shule na kila mtu apate huduma bora ya afya. Pia ningependa maendeleo ya miundo mbinu kama barabara na maji safi. Kuona jamii ikikuwa kwa njia hizi, hunifanya nijisikie fursa na matumaini kwa vizazi vijavyo.

Mwezi ninayopenda zaidi ni disemba kwa sababu ni mwezi wa likizo na sherehe. Napenda furaha na sherehe zinazofanyika wakati huu. Kutembelea marafiki na familia na pia kupumzika baada ya kazi nzito. Hali ya hewa pia huwa nzuri na kila kitu kinaonekana cha sherehe na kupendeza.

Wakati wa mvua napenda kukaa ndani nikisoma au kusikiliza muziki. Napenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu. Nakumbuka siku moja tukicheka na marafiki chini ya mvua. Ilikuwa ya furaha sana. Mvua mara nyingi hubadilisha mipango lakini sauti yake hunifanya nijisikie mtulivu.

Napenda kuwa mahali tulivu na yenye mwanga wa kutosha. Kama bustani, pwani au chumba chenye dirisha kubwa. Mahali kama hapa kunisaidia kupumzika, kufikiria na kufrahia mazingira. Pia napenda kuwa mahali ambapo kuna watu wachache ili niwe na muda wangu mwenye wa kuepuka kelele mingi.

Ninajilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa zinazo shirikisha na kuzuia kushiriki maelezo binafsi. Pia napinga mtandaoni isio salama na kufuata ushauri wa kulinda akaunti zangu. Nikipokea vitisho, nina ripoti au kuzizuia ili kuepuka matatizo. Hii hunisaidia kujihifadhi na kutumia mtandao kwa usalama.

Napenda wanyama wakipenzi kama umbwa na paka hasa umbwa kwa sababu ni waaminifu na wanapenda kushirikiana na watu. Napenda pia wanyama waporini kama ndege na tembo kwa sababu hunivutia na hunifanya ni fahamu uzuri wa dunia. Kila aina ya mnyama ninayopenda hunisaidia kujisikia furaha na kushirikiana nao na mazingira.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo. Pia napenda kuitumia kwa kusoma habari kuangalia video na kuwasiliana na marafiki au familia. Mara nyingine hutumia pia kwa burudani kama michezo na mziki. Kompyuta hunisaidia kufanya mambo kwa haraka na kwa urahisi zaidi.

Ndiyo, nahifadhi vitu vyenye thamani kama simu, pochi au zawadi maalumu kutoka kwa familia na rafiki. Napenda kuweka kwenye sehemu salama nyumbani ili tiziharibiki au kupotea. Vitu hivi hunikumbusha kumbu kumbu nzuri na hunifanya nijisikie furaha na kuthaminiwa.

Napendelea hali ya joto kuliko baridi. Hali ya joto hunifanya nijisikie huru na rahisi kufanya shuguli za inje kama kutembea au kucheza michezo. Pia inafaa kuwa mavazi ya kawaida na hunifanya nijisikie vizuri bila kujifunika sana. Kwa hivyo napendelea joto lisilozidi ili lisini vuruge.

Somo nayopenda shuleni ni hisabati na penda kwa sababu hufundisha kufikiri na utaratibu wa kutatua matatizo kwa akili. Pia linanifundisha mbinu za kupanga na kupanga hoja zangu napenda kufanya mazoezi na maswali ya hisabati kwa ni hunifanya nijisikie furaha na mafanikio ninapo kamilisha.

Ninajaribu kuwanisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga muda mzuri. Ninalenga kumaliza kazi muhimu mapema ili niwe na muda wa familia na marafiki. Pia napumzika mara kwa mara na kufanya mambo ninayoyapenda nyumbani. Hii inanisaidia kuepuka stresi na kufanya maisha ya kila siku kuwa na usawa zaidi.

Rafiki yangu wa karibu ni Flati. Tulikutana naye shule na mara moja tukaanza kuwa karibu. Tunapenda kucheka pamoja, kushirikiana kwenye kazi na kusaidiana kila wakati tunapohitaji. Flati ni mtu wa kuaminika na kila mara hunifanya nijisikie thabiti. Ningesema ni rafiki wa pekee ambaye hunifanya maisha yangu kuwa na furaha zaidi.

Mimi natumia zaidi wifi nyumbani kwa sababu ni haraka, imara na haiingizi data nyingi. Lakini mara nyingine natumia data ya simu wakati nikiwa njiani au sehemu sisizo na wifi. Kila njia hunisaidia kuwasiliana, kufanya kazi na kufurahia burudani mtandaoni bila shida.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliouona ilikuwa mechi ya mwisho ya mashindano. Timu zilizokuwa zikicheza ni Youngest na Red Sox. Kile kilichonishangaza ni golil a mwisho lililoshinda timu yangu nikiwa bado na shaka. Nilihisi msisimko mkubwa na furaha tele. Nikikumbuka wakati huo huhisi shangwe na furaha ya kipekee.

Ninalinda feraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa na nazojishirikisha kueka nywila zenye nguvu, kuweka akaundi zangu kwa private na kuepuka kubonyeza viungo visivyo salama Pia napinga maombi yasiyo halali na kuripoti vitisho au kathalika Hii hunisaidia kutumia mtandao kwa usalama na amani ya akili.

Napenda kuvaa nguo za kawaida lakini zenye mtindo zinazofaa kwa kazi na shughli za kila siku. Napenda rangi rahisi na zinazofanana na nguo zinazonifaa vizuri. Pia napenda nguo zinazorahihisha harakati na kunifanya nijisikie huru. Lakini pia zenye mvuto kidogo na kuonekana vizuri mbele ya watu.

Mafanikio nilioyapata kazini ni kumaliza miradi mikubwa kwa wakati, kushirikiana vizuri na timu na kupata pongezi kutoka kwa wasimamizi. Pia nimeweza kuboresha ujuzi wangu na kuleta maboresho katika kazi zetu. Mafanikio haya hunifanya nijisikie kuridhika na kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Kila siku napenda kufanya mazoezi madogo madogo kama kukimbia au kufanya nyongeza za mwili nyumbani. Ninahitaji kufanya zoezi haya angalau mara tatu kwa wiki. Napenda kufanya mazoezi asubuhi mapema ili kuanza siku nikiwa na nguvu. Baada ya mazoezi huhisi vizuri nikiwa na nguvu na akili safi kwa siku nzima.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu husaidia kuelewa kinachoendelea nchini na duniani. Napenda kusikiliza maoni tofauti na kushiriki mawazo yangu kwa heshima. Mazungumza ya siasa hunifundisha jinsia ya kufikiria kwa kina, kuchambua hali na kuelewa mitazamo mbalimbali ya watu.

Na jitahidi kunywa maji mara nyingi kila siku, kawaida kati ya glasi sita hadi nane. Hii husaidia mwili kufanya kazi vizuri, kubaki na nguvu na kuhakikisha ngozi ya afya ya jumla iko nzuri. Mara nyingine napaku pakua maji kidogo kwenye chai au juisi, lakini maji safi ndio ninayoyapendelea zaidi kila siku.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara. Hwa ni kusaidia kulinda macho yangu kutokana na muanga mkali au kutokana na kuhitaji kuona vizuri. Pia, miwani inaweza kuwa sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Inanijisikia furaha na kuonekana vizuri nikiwa nimevaa miwani yangu.

Ndiyo, ni natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na baadhi ya vifaa vyangu. Hii husaidia kulinda taarifa binafsi na kuzuia mtu mwigine kutumia vifaa vyangu bila ruhusa. Pia hunipa amani ya akili na kujua data zangu ziko salama na rahisi na haraka kutumia badala ya nyula za kawaida.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kubaki mtulivu na kusikiliza upande wao kwanza. Baada ya hapo najaribu kuelewa hisia zetu kwa heshima na kutafuta suluhisho la pamoja. Hii husaidia kuepuka hasira sisizo za lazima na kurekebisha uhusiano kwa njia nzuri.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na madili ya msingi. Imani hunisaidia kuwa na matumaini na nguvu wakati wa changamoto. Huku madili ya kinifundisha kuwa muaminifu, mwenye huruma na kushirikiana na wengine. Hii husaidia maisha yangu ya kila siku na husiano wangu na watu wengine.

Napendelea mahali pa kimya zaidi ya kelele. Mahali tulivu hunisaidia kufikiri kwa utulivu, kupumzika na kufanya kazi kwa uangalivu. Kelele nyingi hunilemea na hunifanya nisishike hivyo napendelea mazingira tulivu kama bustani au chumba chenye mwanga mzuri na wingi wa hewa safi.

Napendelea chakula chenye ladha tamu na kindogo chenye viungo. Napenda jinzi chakula kinapoongea ladha, tofauti na kufanya kila mlo kuwa na wakufrahisha. Pia napenda chakula kilicho na mchanganyiko, wa mboga na nyama kwa sababu hunipa nguvu na furaha. Ladha nzuri hunifanya nishibe na hufurahia chakula.

Mara nyingi asubuhi na kula mkate, mayai au uji wa ngano. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi kina nishibisha na huniwezesha kuanza siku nikiwa na nguvu. Pia mara nyingine na kunywa chai au kahawa pamoja nacho na kunifanya nijisikie tayari kwa kazi au shule.

Napendelea upepo wa asili kuliko AC. Upepo hunipa hisia ya utulivu na kutoa hewa safi. Hasa nikiwa nje au chumbani chenye dirisha wazi. Ingawa AC ni nzuri wakati wa joto kali upepo wa asili hunifanya nijisikie huru na karibu na mazingira na hunisaidia kupumzika vizuri.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, kuangalia mechi hunipa furaha, msisimuko na nafasi kujifunza mbinu mbali mbali. Pia napenda kushirikiana na marafiki wakati wa mechi, kuchambua matokeo na kufurahia mafanikio ya timu, nazo zipenda katika mechi.

Napendelea chai kuliko kahawa kwasababu hunipa raha na hunisaidia kupumzika asubuhi au jioni. Napenda chai ya kahawa au yenye viungo kidogo kama tangawizi. Pia hupendeza kuinywa nyumbani na marafiki au na familia. Na hunifanya nijisikie tulivu na tayari kuanza siku.

Mfanyibiashara bora ninaye mweshimu ni Elon Musk napenda kwa sababu ana maoni makubwa na hajui woga wa kujaribu mambo mapya kama Tesla na SpaceX. Nimevutiwa sana jinzi alivyoweza kuanzisha kampuni kubwa na kubadilisha tasnia za magari na anga. Kila mara ananifunza kutokana kwake umuhimu wa kujifanya kuwa na ubunifu zaidi na kuleta mazingira makubwa pia duniani.

Nina jitahidi kusaidia jamii yangu kwa kushiriki wakati na razilimari zangu pale ninapoweza. Hii inaweza kuwa kusaidia kwenye shughuli za kijamii kutoa msaada na kwa watu wanaohitaji. Au kushiriki maarifa na ushauri ni muhimu kwangu kuona watu wakisaidiana na kunifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa kuwa na mchango chanya kwenye maisha ya wengine.

Chakula cha kigeni nilicho kijaribu ni sushi kutoka Japani. Nilivutiwa na ladha yake na kipekee mchanganyiko wa samaki safi na wali wenye siki kidogo. Nilijifunza jinsi tamaduni tofauti zinavyoweza kuleta njia mpya ya kupika. Nilifurahi sana kujaribu na ningependa kujaribu zaidi vyakula vya kigeni ilikuwa na ladha tofauti duniani.

Wakati wa likizo napenda kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Mara nyingine huenda inje kutembea, kutazama filamu au kusoma kitabu. Pia napenda kutumia mda na familia na marafiki. Likizo hunisaidia kuondoa stress, kufresh, akili na kuanza tena kazi nikiwa na nguvu.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa hasa kwenye habari, michezo na teknolojia. Hii hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi kinaathiri maisha yetu. Pia napenda kujifunza mambo mapya na kushirikiana mawazo na marafiki kuhusu matukio haya. Kunisaidia kuwa na mtazamo mpana na kuendelea kujua zaidi.

Ndiyo, napenda kutumia mtandao wa kijamii kama WhatsApp, Instagram na Facebook. Hutumika kuwasiliana na marafiki na familia, kushiriki habari na kufrahia burudani. Lakini pia, najitahidi kutumia kwa kiasi na kuhakikisha sisishiriki tarifa binafsi ili kulinda faraga yangu. Mtandao pia hunifanya nishirikiane na watu kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasa nikiwa na filamu au kwenye hafla za michezo. Napenda ladha yake kidogo ya chumvi na jinsi inavyopendeza kinywani. Kila mara hunifanya nijisikie furaha kidogo na kuwa na raha. Na mara nyingine hupendeza kushirikiana na marafiki au familia wakati tunakula pamoja.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu hunikumbusha utamaduni na historia ya nchi yangu. Napenda kusikiliza ngoma na nyimbo za asili ambazo hutoa furaha na utulivu. Pia mziki hua hunisaidia kushirikiana na familia na marafiki kwenye sherehe au wakati wa pumziko. Na pia hunifanya nijisikie karibu na mzizi yangu.

Ujuzi ningeweza kujifunza ni programming au kuandika apps za simu. Napenda kwa sababu teknolojia inabadilisha dunia na kujua hii hunisaidia kuboresha kazi yangu na kuunda fursa mpya. Nilijaribu hapo awali kwa kujisomea mtandaoni na kufanya mazoezi madogo. Nadhani wakati mzuri wa kuanza ni sasa na kuwa kila siku kuna resources mpya ya kujifunza.

Ndiyo, napokea mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya. Najaribu kuelewa faida na changamoto zake kabla ya kuanza. Mara nyingine napendekeza mbinu za kuzoea haraka na kushirikiana na timu kuhakikisha kila kitu, kila mtu anajua mabadiliko hayo. Hii husaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka mgawanyiko.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili na dakika salasini. Nikaanza kwa kunywa cha maji kidogo na kufua uso wangu. Kisha nikapika na kula uji wa ngano na chai kwa chakula cha asubuhi. Baada ya hapo nikaenda kazi na kuanza shughuli zangu za kila siku. Nilijisikia tulivu na tayari kuanza siku mzuri huku nikiwa na nishati ya kufanya kazi.

Napanga kazi zangu kwa kuorodhesha kila kitu kilichohitaji kufanywa na kuzingatia muhimu zaidi kwanza. Kila siku najaribu kuweka muda maalum kwa kila kazi na pia mapumziko kidogo. Hii husaidia nikamilishe kila kitu kwa wakati, kuepuka stress na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Wakati kuna kosa kazini na penda kuchukua muda kuelewa kilicho tokea bila kulalamika na jaribu kuchambua sababu na kujifunza kutoka kwa kosa hilo. Mara nyingine na inarishirikishana na wenzangu ili kurekebisha tatizo na kuhakikisha halitokei tena. Hii hunisaidia kuboresha kazi na kudumisha uhusiano mzuri kazini.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari mara kadhaa. Nilifurahia sana upepo wa bahari, mawimbi yanayogonga pwani na rangi nzuri ya maji. Kila wakati nikikumbuka huhisi utulivu na furaha. Bahari pia hunisaidia kupumzika akili na kunifanya nijisikie huru.

Luga ningependa kujifunza ni kijapani. Napenda kwa sababu ni tofauti na ya kipekee na kunisaidia kuelewa utamaduni wa kijapani vizuri zaidi. Nilijaribu kuanza kwa kujisomea mtandaoni na kuliangalia video. Ningependa kuendelea kujifunza hatua kwa hatua hasa wakati nina muda wa ziada nyumbani.

Napendelea kitanda kilicho laini kidogo kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri hunifanya nipumzike vizuri usiku na kuamka nikiwa na nguvu. Pia husaidia kuepuka maumivu ya mgongo na kunifanya nijiskie raha. Kwa kweli, kitanda kizuri ni muhimu sana kwa usingizi mzuri na afya yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kutembea mstuni kwa sababu hunipa amani na kunifanya nijisikie karibu na asili. Napenda kuona miti, kusikiliza ndege na kupumua hewa safi. Natembea mstuni hunifanya nisahau stresi za kila siku na kunipa nguvu na mtazamo mzuri wa maisha.

Napenda sanaa ya michoro na painting zaidi. Napenda jinsi rangi zinavyoweza kuonyesha hisia na hadithi bila maneno. Pia napenda skacha kidogo kwa sababu hunipa mtazamo tofauti wa ubunifu. Sanaa hunisaidia kupumzikisha akili kunipa mskumo na kunifanya nijisikie furaha.

Wakati nakutana na tatizo kazini, napenda kuchukuwa muda kuelewa kwanza, najaribu kubaini sababu halisi na kuchambua suluhisho linalowezekana. Mara nyingine ushirikiana na wenzangu kupata maoni yao. Hii husaidia kutatua tatizo kwa ufanisi, kuepuka makosa zaidi na kudumisha uhusiano mzuri kazini.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanayohusiana na uongozi na usimamizi wa miradi. Napenda kujua mbinu bora za upanga kushirikisha timu na kuboresha ufanisi wa kazi. Hii itasaidia sio tu kuboresha kazi zangu bali pia kunipa uwezo wa kuchangia zaidi katika timu na kampuni kwa ujumla.

Napenda kufanya kazi nzuri zaidi asubuhi mapema hasa wakati wa saa moja na saa kumi kila asubuhi akili yangu iko safi niko makini nina nishati ya kufanya kazi kwa ufanisi. Hii pia napenda kupanga kazi ngumu zaidi wakati huu kwani naweza kumaliza haraka na makini zaidi.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kusaidia kwenye shughli za kijamii kama usafi msaada kwa wenye wanahitaji na kushiriki maarifa na ushauri. Pia napenda kushiriki kwenye hafla za kijamii na kushirikiana na jirani. Hii husaidia kujenga uhusiano mzuri na kufanya jamii kuwa bora zaidi.

Wazo nzuri nalo kwa siku ya leo ni kutumia muda kufanya kitu chenye maana kwangu kama kupanga kazi zangu vizuri na kumalizia miradi muhimu. Pia ningependa kutumia muda kidogo kujipumzisha na kufanya mazoezi au kusoma kitu kipya. Hii itafanya siku yangu iwe yenye tija na furaha.

Rangi yangu ya kupendeza ni kijani. Napenda kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kuhusiana na asili. Pia ninajisikia fresh nikiwa na rangi hii karibu nami kama kwenye nguo au chumba. Kila nikiona rangi hii huhisi amani na furaha kidogo kila siku.

Ndiyo, napenda mvua sana. Hasa wakati inaanza polepole na kunyesha taratibu. Napenda kuskiliza sauti ya mvua ikipiga kwenye paa na kwenda kutembea chini ya mvua kidogo. Inanifanya nijisikie tulivu na kunisaidia kupumzika baada ya siku yenyr shughli nyingi.

Ndio, mara chache na posti baadhi ya picha zangu mitandaoni hasa zile za likizo au matukio maalum. Hata hivyo, najitahidi kuwa makini na faraga yangu na sikupi picha za kila kitu. Napenda mtandao kuwa sehemu ya kushirikiana na marafiki na familia sio kuchangia maelezo binafsi zaidi yanayo hitajika.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kwenda ufukweni, labda kwenye kisiwa kidogo, kilicho na maji safi na mchanga mweupe. Ningependa kupumzika, kuogelea na kutembea pwani, nikifurahia upepo na bahari. Ningependa kusafiri na marafiki au familia ili kusherikia na kufraha na kufanya kumbuku mzuri. Likizo hii ingekua, kupumzika na kufurahia asili kwa amani.

Napenda kutembea kwenye bustani au milimani. Bustani hunipa nafasi ya kupumzika, kuona miti na maua na kusikiliza ndege. Milimani hupendeza kwa sababu hutoa maono mazuri na fursa ya kufanya mazoezi kidogo. Milimani hupendeza kwa sababu hutoa maono mazuri na fursa ya kufanya mazoezi kidogo.

Napenda kufuata programu za habari na michezo kwenye TV. Napenda kujua kinachoendelea nchini na duniani. Na pia kushuhudia mechi au matukio ya ajabu ya michezo. Programu hizi hunisaidia kuwa updated, kunifurahisha na mara nyingine kushirikiana na marafiki kujadili matokeo au mambo ya ajabu yanayotokea.

Timu yangu ya mpira ya ragbi nayoipenda ni iu England parrots. Napenda kwa sababu wana mpangilio mzuri na wachezaji hodari nakumbuka mechi moja ya msisimko walioshinda kwa pointi chache. Naipo iangalia huhisi msisimuko na furaha sana.

Nimewahi kuona mandhari nzuri kwenye mulima ya aberdare. Mandhari yalikuwa ya kupendeza, miti, minene na wingu nzuri likitanda juu. Nilifurahia kutembea kidogo huku nikifurahia hewa safi na utulivu. Kila nikikumbuka uhisi furaha na amani ya kipekee.

Kumbu kumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki wangu karibu na nyumbani. Tulicheka, tukacheza michezo ya mikononi na tukajaribu mambo mapya. Kila tukikumbuka siku hizo, uhisi furaha na utulivu. Na kumbukumbu hizi zimenifanya nipende sana urafiki na kucheza bila wasiwasi.